Kupanda milima ni uzoefu unaonipa furaha kubwa na kunifanya nijisikie karibu sana na maumbile. Nimebahatika kupanda mlima Kenya na mlima Longonot na kila moja ulinipa hisia na kumbukumbu ya kipeke. Mlima Kenya ulinifundisha uvumilivu na nidhamu kwa sababu ya baridi kali, urefu na kupanda kwa muda mrefu. Nilivutiwa sana na mandhari yake mazuri, misitu minene maziwa ya asili na vilele vilivyofunikwa na ukungu ambavyo vina kufanya usahau uchovu wote. Kila hatua niliopiga ilinifanya nijisikie fahari na mwenye nguvu zaidi, hasa nilipogundua kuwa naweza kuvuka mipaka niliodhani siwezi. Kwa upande mwingine, mlima longonot ulikuwa changamoto ya kasi na nguvu ya mwili. Kupanda kwake ni muinuko na kunachosha, lakini ukifika juu na kuzunguka kreta, mwonekano wake wa kuvutia unalipa kila tone la jasho. Upepo mwanana na mandhari pana ya Rift Valley, hunifanya nijisikie huru na mwenye amani ya ndani. Kwa ujumla, kupanda milima hunisaidia kupumzika kiakili, kujiamini zaidi na kuthamini uzuri wa mazingira yetu. Ni safari inayo chosha mwili, lakini kuijenga roho.

Nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuanza na mawasiliano mazuri na heshima kwa kila mtu. Kusikiliza mawazo ya wengine kwa makini na kuwapa nafasi ya kueleza mitazamo yao bila kuwakata. Kwa sababu naamini kila mtu ana mchango wa kipekee. Ninahakikisha malengo ya kazi yanaeleweka wazi tangu mwanzo ili kila mshiriki ajue jukumu lake na kile kinachotarajiwa. Pia napenda kushirikiana kwa uwazi, kushiriki taarifa, kusaidiana pale panapohitajika na kutuoa msaada bila kusubiri kuombwa. Wakati wa changamoto au tofauti za maoni, hutumia majadiliano ya utulivu kutafuta suluhisho badala ya lawama nikilenga faida ya timu kuliko ya mtu binafsi. Zaidi ya yote, nahimiza moyo wa ushirika kwa kutambua juhudi za wenzangu na kusherehekea mafanikio ya pamoja. Jambo linalojenga uwaminifu na kufanya kazi ya pamoja iwe yenye matokeo bora.

Kitabu, "The Power of a Positive Attitude", ni miongoni mwa vitabu ninavyovipenda sana. Kwa sababu kinanifundisha namna mtazamo wa watu unavyoweza kubadilisha maisha yake kabisa. Kinaeleza kwa lugha rahisi lakini lenye nguvu kwamba mafanikio, furaha na amani ya ndani huanza na jinsi tunavyofikiri na kujitazama sisi wenyewe. Kupitia mifano halisi ya maisha, kitabu kinaonyesha kwamba hata katika changamoto na nyakati ngumu, kuwa na mtazamo chanya kunatusaidia kuona fursa badala ya vikwazo. Kimenifundisha umuhimu wa kujisemea maneno ya kutia moyo, kujiamini na kuchagua matumaini badala ya hofu. Pia kinahimiza uvumilivu na kutokata tama, kikionyesha kwamba kushindwa si mwisho bali ni hatua ya kujifunza. Kwa ujumla, "The power of a positive attitude" hunikumbusha kila siku kwamba ninachoamua kuwaza kina mchango mkubwa katika mwelekeo wa maisha yangu na uwezo wangu wa kufanikiwa.

Kazini nakutana na changamoto mbalimbali, zinazo itaji subira na busara. Moja ya changamoto kubwa ni kusimamia muda. Hasa pale majukumu mengi yanapokuja kwa wakati mmoja na kila moja likiwa na haraka yake. Pia wakati mwingine hutokea tofauti za mawasiliano kati ya wafanya kazi, ambapo kuto kuelewana kunaweza kuchelewesha kazi au kuleta mvutano. Changamoto nyingine ni kushugulikia shinikizo la matokeo, hasa pale malengo yanapokuwa makubwa lakini raslimali au muda ni mdogo. Vile vile, kuna nyakati ninakutana na mabadiliko yasiotarajiwa kazini kama sera mpya au teknolojia mpya, zinazo hitaji kujifunza upya kwa haraka. Hata hivyo, hutumia changamoto hizi kama fursa ya kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kujenga ustahimilivu ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Napenda sana kuimba. Kuimba hunipa furaha na kunanipa amani ya moyo. Napendelea kuimba nyimbo za kuabudu kwa sababu hunikaribisha zaidi na mungu na kunifanya nijiskie nikiwa mtulivu na mwenye shukrani. Pia napenda nyimbo za watoto kwa sababu zinafuraha, zinatia ucheshi na huleta hisia ya urahisi na upendo. Hasa ninapoona watoto wakifurahia kuimba pamoja. Nyimbo za mapenzi nazo hunigusa sana kwa kuwa huonyesha hisia za ndani kama upendo, matumaini na uhusiano wa karibu kati ya watu. Kwa ujumla, kuimba hunisaidia kuachilia mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kujieleza kihisia kwa njia ya furaha na chanya.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi, mkarimu na mkweli tangu mwanzo. Kuanzia kwa mazungumzo ya kawaida, kuuliza maswali mepesi, kusikiliza kwa makini na kuonyesha nia ya kweli juu ya mtu mwingine. Ninapenda kujumuika katika shughuli za pamoja kama mikutano ya shule, kazi, kanisa au mambo ninayoyapenda kwa sababu hapo ndipo urafiki hukua kwa urahisi. Pia huheshimu tofauti za watu na kuwapa nafasi kuwa wao wenyewe bila kuwa hukumu. Kwa kudumisha mawasiliano kuaminika na kuonyesha msaada inapohitajika, urafiki hujengeka taratibu na kuwa wa kudumu.

Napenda kupiga picha. Kupiga picha hunipa nafasi ya kuhifadhi kumbukumbu na kunifanya nione dunia kwa umakini zaidi. Napenda kunasa mandhari ya asili, tabasamu za watu na matukio ya kawaida lakini yenye maana kubwa. Kupitia kamera, hujifunza kuthamini maelezo madogo ambayo mara nyingi hupitwa macho, kama mwanga wa asubuhi au rangi za jioni. Kupiga picha pia hunisaidia kujieleza kibunifu na kunipa furaha. Asa ninapoangalia picha baadae na kukumbuka hisia nilizo kuwa nazo wakati huo.

Napendelea kitanda kizuri, hunifanya nipumzike vizuri zaidi, mwili unalegea na usingizi unakuwa mzito na mtamu. Baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli, kitanda laini hunipa faraja na kunisaidia kuamka nikiwa na nguvu mpya Pia kinapunguza maumivu ya mwili na hunifanya nijisikie nipo nyumbani kweli.

Napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta kwa sababu huchangia afya njema na kunifanya nijisikie nyepesi baada ya kula. Chakula chenye mafuta nyingi mara nyingi hufanya mwili kujisikia mzito na usingizi hauko mzuri. Lakini chakula kisicho na mafuta kinasaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi vizuri na kunipa nishati ya kudumu kwa siku nzima. Pia, chakula kisicho na mafuta huenda sambamba na lishe bora, hasa ikiwa ni mchanganiko wa mboga, matunda na protini za afya. Ninapokula chakula hiki, si tu kwamba ninahifadhi afya yangu, bali pia ninahisi furaha na uiano wa mwili na akili. Kwa hivyo, chaguo langu kila wakati ni chakula chenye ladha nzuri, lakini kisicho na mafuta, kwani ni bora kwa mwili na roho kwa ujumla.

Mfanyabiyachara bora zaidi niliyejua ni Manu Chandaria, ambaye ni mfano wa kuigwa kwa watu wengi wanaojihusisha na biashara. Kinachomfanya kuwa wa kipekee, si tu mafanikio yake ya kifedha, bali pia jinsi anavyoshirikisha mafanikio yake na jamii. Anafanya biashara kwa uangalifu, akizingatia ubora wa bidhaa na huduma, na kimsingi huchukulia wateja na wafanyakazi wake kwa heshima na haki. Pia, ana moyo wa huruma na ushirikiano kwa kuwa anajitahidi kusaidia maendeleo ya kijamii kupitia elimu, ajira na miradi ya maendeleo. Kila mtu anayemjua anaona kuwa mafanikio yake hayaji kwa bahati, bali ni matokeo ya nidhamu, uvumilivu na akili ya biashara. Manu Chandaria ni kielelezo cha mfanyabiashara ambaye anaweza kushinda changamoto nyingi lakini bado akabaki kimaadili na kusaidia wengine kuendelea.

Napendelea kulala mapema kuliko kuamka na jua. Kulala mapema hunisaidia mwili kupumzika na usingizi kuwa mzuri. Jambo ambalo hufanya kuamka asubuhi kuwa rahisi na kwa nguvu. Pia kunahakikisha akili inakuwa safi, hivyo siku nzima inaweza kuendelea kwa umakini na nishati. Napenda kulala mapema ili niweze kupunguza msongo wa mawazo na kunisaidia kuanzisha utaratibu mzuri wa kila siku, ikiwemo kupanga kazi, kujifunza au kufanya shughuli za burudani. Kwa hivyo, kulala mapema si tu tabia ya afya, bali pia ni njia ya kudumisha mtindo wa maisha mzuri na yenye faida.

Napenda sana kula samaki. Samaki ni chakula chenye afya, chenye protini nyingi na mafuta mazuri kwa mwili. Hususan aina kama salmoni na tilapia. Napenda jinsi samaki wanavyo pikwa kwa kukaangwa kidogo kuchemshwa au kukuiva kwa jiko la makaa. Kwa sababu kila aina hutua latha tofauti na ya kipeke. Pia kula samaki kuna nisaidia kuwa na nguvu, afya ya moyo na huchangia mfumo mzuri wa mmengenyo wa chakula. Kwa mara nyingi, napenda kuunganisha samaki na mboga safi na wali au gali. Jambo linaloongeza ladha na kufanya mlo kuwa wa furaha zaidi. Kula samaki kwangu situ mlo, bali pia ni njia ya kufurahia chakula chenye lishe na ladha nzuri.

Napenda kufanya mazoezi ya mwili mara tano kwa wiki. Kila siku, ninalenga kutembea angalau hatua elfu kumi na tano, jambo linalonipa bidii na kudumisha afya na nguvu za mwili. Zaidi ya kutembea, hujumuisha mazoezi mengine kama kukimbia, kufanya push-ups, squats au yoga ili kuimarisha misuli, kuboresha mfumo wa moyo na kupumua na kudumisha mwili kuwa mwenye nguvu na mkojo mzuri. Mazoezi haya hayasaidii tu mwili, bali pia husaidia akili kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha. Kwa kweli, kuwa na utaratibu wa kufanya mazoezi mara tano kwa wiki, hufanya nijisikie imara, mwenye nishati na tayari kukabiliana na changamoto za kila siku.

Napenda kula mboga na nyama kwa mlo wa jioni. Mchanganyiko huu hufanya mlo wangu kuwa kamili, kwa lishe. Kwani mboga hutoa vitamini, madini na nyuzi-nyuzi muhimu kwa afya. Wakati nyama hutoa protini inayo hitajika kwa misuli na nguvu za mwili. Kwa kawaida, napendelea mboga safi au zilizo chemshwa kidogo ili kuhifadhi ladha na virutubisho vyake. Na nyama inaweza kuwa ya kuku, ngombe au samaki kulingana na ladha na hali ya siku. Kula mlo huu jioni kunanisaidia kuwa na nguvu mpaka kesho, kuondoa njaa na kunipa hisia ya kuridhika bila kusababisha mwili kuzidiwa na mafuta. Zaidi ya yote ni mlo unaofurahisha wenye ladha nzuri na chanya kwa afya.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kufika mapema kwa sababu kuna nionyesha nidhamu na heshima kwa muda wa wengine. Kuwahi hunipa nafasi ya kujiandaa vizuri, kutulia na kupanga mambo kabla ya kuanza shughuli. Pia hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na haraka za dakika za mwisho. Kwa ujumla, kuwahi hunifanya nijisikie nipo kwenye udhibiti wa muda wangu na kunichangia kufanya mambo kwa unfanisi zaidi.

Ninasaidia jamii yangu kwanjia mbalimbali, zinazo lenga kuleta mabadiliko chanya na ustawi wapamoja. Kwanza, ushiriki katika shughuli za kijamii kama kusaidia walio na uhitaji, iwe ni kutoa chakula, nguo au msaada wa kifetha pale inapo wezekana. Pia hujitolea muda wangu kushiriki katika miradi ya jamii kama usafi wa mazingira, upandaji wa miti na shughuli za maendeleo ambazo usaidia kuboresha mazingira tunamoishi. Katika eneo la maarifa, napenda kushiriki elimu na uzoefu wangu kwa kuwashauri vijana na watoto hasa katika maswala ya nithamu, elimu na kujitambua ili wawasaidie kujenga maisha bora ya baadae. Vile vile, kupitia kanisa au vikundi vya kijamii, kushiriki katika kuombea jamii, kutoa ushauri wakimaadili, na kushiriki katika shughuli za mshikamano, zinazo jenga amani na upendo. Zaidi ya hayo, hujitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuishi kwa uandilifu, kuheshimu wengine, na kushirikiana kwa amani, kwa sababu na amini mabadiliko ya kweli huanza na tabia za mtu binafsi. Kwa ujumla, kusaidia jamii yangu hunipa furaha na kurithika moyoni kwa sababu najua hata mchango mdogo unaeza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya watu na kuifanya jamii kuwa mahali pazuri zaidi kwa wote.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya kushirikiana na kuonyesha shukrani kwa kila mshiriki. Kwanza, nahakikisha kila mtu anajulikana na kuthaminiwa kwa mchango wake, kwa maneno ya pongezi au heshima ya moja kwa moja. Pia, mara nyingi hushirikiana katika sherehe ndogo au hafla za kijamii, kama kula pamoja, kutoa zawadi ndogo au kuanda tukio la furaha ambalo linaunganisha timu zaidi. Kwa wakati mwingine, ninatumia mafanikio hayo kama nafasi ya kuimarisha uhusiano, kushiriki uzoefu na changamoto zilizopatikana na kuhamasisha kila mtu kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Nasherehekea mafanikio ya timu pia kwa kutoa shukrani kwa viongozi na wenzangu, kuonyesha kwamba kila hatua chanya ni matokeo ya jitihada za pamoja. Kwa ujumla, kusherehekea mafanikio ya timu huchochea moyo wa ushirikiano, huongeza morali na kufanya kila mshiriki ajisikie kuwa sehemu muhimu ya mafanikio hayo.

Napenda sana kucheza na watoto. Kunipa muda na watoto huniletea furaha ya pekee kwa sababu wanao uwezo wakuleta kicheko, uhalisia na upendo wa dhati. Kucheza nao hunisaidia kupumzika akili, kuona maisha kwa macho ya urahisi na kukumbuka dhamani ya furaha ndogo ndogo. Pia napenda kutumia michezo kama njia ya kuwafundisha maadili, kushirikiana na kujiaminia bila wao kujihisi kufundishwa kwa nguvu. Kwa ujumla, kucheza na watoto hunilenga kiroho na kihisia na hunifanya nijisikie mwenye amani na furaha.

Nguvu zangu kazini, zinatokana na mchanganiko wa nidhamu, uwajibikaji na uwezo mzuri wa kushirikiana na wengine. Kwanza, nina uwezo mkubwa wa kusimamia muda na kupanga kazi zangu kwa ufanisi, jambo linalosaidia kutimiza majukumu kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Pia nina mawasiliano mazuri, ninaweza kusikiliza, kuelewa na kuelezea mawazo yangu kwa uwazi, hali inayorahisisha kazi ya timu na kupunguza migogoro. Nguvu nyingine ni uwezo wa kujifunza haraka na kuendana na mabadiliko, hasa katika mazingira ya kazi yanayobadilika mara kwa mara. Ninapokutana na changamoto si wepesi wa kukata tamaa, badala yake natafuta suluhisho kwa utulivu na kwa kuzingatia lengo kuu. Vile vile, nina maadili ya kazi ya juu na ninahakikisha nafanya kazi kwa uaminifu na kujituma, hata bila kusimamiwa kwa karibu. Zaidi ya hayo, nina moyo wa kusaidia wenzangu na kushirikiana kwa bidii, jambo linalojenga uaminifu na kufanya mazingira ya kazi yawe chanya. Kwa ujumla, nguvu zangu hunisaidia kuongeza tija, kuleta matokeo mazuri na kuchangia mafanikio ya taasisi au timu ninayofanya nayo kazi.

Napendelea viatu vya juu na vya chini vyote. Viatu vya chini hunipa faraja na urahisi wa kutembea hasa kwa shughuli za kila siku au pale ninapohitaji kuwa mchangamfu kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, viatu vya juu hunifanya nijisikie nikiwa nathifu, nikiamini zaidi na vinafaa kwa hafla rasmi au mazingira ya kikazi. Kuchanganya aina hizi mbili huniruhusu kubadilika kulingana na mazingira na mahitaji ya siku bila kuathiri mtindo wala faraja.

Ninapenda sana hali ya hewa ya baridi, kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu na mwenye umakini zaidi. Wakati hali ya hewa ni ya baridi, mwili hauchoki haraka na kufanya shuguli za kila siku kuna kuwa rahisi na kuna furahisha zaidi. Pia napenda baridi kwa sababu hunipa nafasi ya kuvaa nguo za joto na za nathifu. Jambo linalo nifanya nijisikie huru na nikiwa nimejisitiri vizuri. Asubuhi za baridi na jioni tulivu unipa muda mzuri wa kutafakari kupanga mipango ya siku au kufurahia kinywaji cha moto kama chai au kahawa bila kukimbizana. Zaidi ahayo, baridi huleta hali ya utulivu wa mazingira kelele hupungua na hewa huwa safi zaidi. Hali inayo saidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Napata pia usingizi mzuri zaidi wakati wa baridi, jambo linalochangia afya njema ya mwili na akili. Kwa ujumla, hali ya hewa ya baridi hunipa amani ya ndani unisaidia kuwa natija zaidi na hunifanya nijisikie nipo kwenye uiano mzuri wa maisha yangu ya kila siku.

Napenda kusoma maoni mtandaoni, kusoma maoni hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu, kujifunza kupitia uzoefu wao na kufanya maamuzi bora kabla ya kununua bidhaa au kujaribu huduma fulani. Pia hunipa uelewa mpana wa jinsi watu wanavyofikiri na wanavyohisi kuhusu mada mbalimbali. Ingawa sio kila maoni hua sahihi, kuyachuja kwa busara hunisaidia kupata taarifa muhimu na kuongeza maarifa yangu.

Napenda mtaa wangu kwa sababu unanipa hisia ya utulivu, usalama na kuwa sehemu ya jamii inayoishi kwa mshikamano. Mazingira yake ni ya amani, kelele ni chache na hilo hunisaidia kupumzika vizuri baada ya siku ndefu ya majukumu. Watu wa mtaa wangu ni wakarimu na wenye heshima. Jambo linalofanya iwe rahisi kuwasalimia, kushirikiana na kusaidiana pale panapohitajika. Pia napenda urahisi wa maisha katika mtaa wangu kwani huduma muhimu kama maduka, usafiri, shule na mahali pa ibada vinapatikana kwa ukaribu bila usumbufu mkubwa. Zaidi ya hayo, mazingira yanaruhusu shughuli kama kutembea jioni, kufanya mazoezi mepesi au kukaa nje kufurahia hewa safi. Mtaa wangu pia hunipa faraga ninayo hitaji bila kunifanya nijisikia mpweke kwa sababu najua nipo miongoni mwa watu ninaoweza kuwategemea. Kwa ujumla, ninapenda mtaa wangu kwa sababu hunipa uwiano mzuri kati ya maisha ya kijamii na utulivu wa kibinafsi na hunifanya nijisikie nipo nyumbani kweli.

Napenda kusikiliza redio. Redio hunipa burudani na taarifa kwa wakati mmoja. Napenda kusikiliza vipindi vya muziki, habari na mijadala kwa sababu hunisaidia kuendelea kujua kinachoendelea huku nikifurahia sauti ya nyimbo ninazozipenda. Pia redio hunipa hisia ya ukaribu kama vile niko pamoja na wengine. Hasaa nikiwa nyumbani au safarini.

Kwa kawaida, hutumia muda wa kutosha mtandaoni kila siku, lakini hujitahidi kuhuthibiti ili usiathiri majukumu mengine ya maisha. Sehemu kubwa ya muda wangu mtandaoni hutumika kwa kazi, kujifunza na kutafuta tarifa muhimu, kama kusoma makala, maoni au kujiendeleza kielimu. Pia hutumia muda mtandaoni kuwasiliana na marafiki, familia na kushidiki katika majadiliano au mtandao ya kijamii kwa kiasi cha wastani. Ingawa mtandao ni nyenzo muhimu sana, uweka mipaka kwa kujipumzisha macho na akili, kwa kikisha sipotezi muda mwingi bila malengo. Napendelea kupanga ratiba ya matumizi ya mtandao ili niweze kusawazisha maisha ya digitali na ya nje ya mtandao. Kama kufanya mazoezi kusoma vitabu au kutumia muda na watu ana kwa ana. Kwa kufanya hivyo, mtandao hunibaki kuwa chombo chenye manufa badala ya kuwa chanzo cha usumbufu.

Napenda sana kula popcorn. Nikitafunwa chepesi na chakufurahisha hasa wakati wa kupumzika au kuangalia filamu. Napenda zaidi popcorn kwa sababu ni rahisi kubadilisha ladha kulingana na hisia au wakati. Wakati mwingine nazipenda zikiwa na chumvi kidogo tuu, lakini mara nyingine huongeza ladha tofauti kama siagi kiasi, caramel, pilipili au hata jibini ili kuzipa msisimuko zaidi. Kuchezea ladha hunifanya nisichoke na kunipa furaha ya kujaribu vitu vipya. Kwa ujumla, popcorn kwangu siitu chakula kidogo bali nisehemu ya burudani na wakati wakujifurahisha.

Napiga picha mara nyingi. Nimeifanya iwe sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu napenda kunasa matukio ya kawaida, mandhari mazuri na kumbukumbu za ghafla. Wakati mwingine napiga picha kila ninapoona kitu kinachovutia macho yangu. Iwe ni mwanga mzuri wa asubuhi, jioni tulivu au wakati wa furaha na watu ninaowapenda. Kupiga picha mara nyingi hunisaidia kuthamini wakati uliopo, kuongeza ubunifu na kuhifadhi kumbukumbu nitakazofurahia kuzitazama baadae.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa utaratibu na mpangilio thabiti ili ziwe za wazi, sahihi na rahisi kueleweka. Kwanza, hukusanya taarifa zote muhimu kabla ya kwanza kuandika, kuhakikisha hakuna kitu kinachokosekana. Kisha ninaanzia na muutasari wa lengo la ripoti, nikizingatia malengo ya kazi na kile kinachotarajia kufikiwa. Baada ya hapo, ninaweka maelezo kwa utaratibu wa mantiki kuanzia hatua za kazi zilizofanywa, changamoto zilizokutana nazo na jinsi zilivoshugulikiwa. Zaidi ya hayo, utumia lugha rasmi na maneno yanayofa ili kila anayesoma ripoti aweze kueleo kwa uraisi. Ninangalia pia muonekana wa ripoti kama vichwa, alama na fomu kuhakikisha inonekana ya kitaalamu. Mwisho, hupitia tena ripoti ili kuondua makosa yoyote na kuhakikisha tarifa zote ni sahihi kabla ya kuwasilisha kwa wateja au viongozi. Kwa ujumla, kuanda ripoti kwangu ni mchanganiko wa utaratibu, umakini na ubunifu wa kimandishi. Ili ripoti iwe chombo bora cha mawasiliano kazini.

Napenda sana kutazama mpira wa miguu Mchezo huu hunivuta sana kwa sababu ni waharaka wenye msisimko na kila dakika unaweza kutokea jambo jipia linalobadilisha matokeo. Mimi ni shabiki wa Manchester United na napenda kuangalia jinsi wachezaji wao wanavyocheza, mkakati ya kocha na juhudi wanazoweka kuhakikisha timu inashinda. Kutazama mechi za Manchester United kuna nifanya nijisikia mshikamano nafuraha kubwa hasa pale wanapofanya mabao mazuri au kushinda mechi mgumu. Pia kutazama mpira wa miguu kuna nifanya niwe sehemu ya tukio na mara nyingi hunisaidia kuzungumza na marafiki au familia kuhusu matukio ya mechi. Zaidi ya yote, mpira wa miguu ni fundisha subira, mshikamano na mshikamano wa kijamii na hunipa msisimuko na furaha ya kweli kila ni napo uangalia.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya maembe. Juisi ya maembe hunipa ladha tamu ya asili na hunifanya nijiskie nikiwa nimeburudika hasa wakati wa joto au baada ya siku ndefu ya shughuli. Napenda sana kwa sababu ina ladha laini, rangi nzuri na harufu inayoburudisha. Zaidi ya ladha, juisi ya maembe pia ina virutubisho muhimu kama vitamini A na C, ambavyo ni bora kwa afya ya mwili na kinga. Napendelea kuinywa ikiwa baridi kabisa wakati mwingine bila kuongeza sukari ili kufurahia utamu wake wa asili. Juisi ya maembe hunikumbusha urahisi wa vitu vya asili na hunipa furaha ndogo lakini ya maana katika siku yangu.

Utaratibu wangu wa jioni, huanza mara tu mchana unapokamilika, nikiwa na nia ya kuupa mwili na akili nafasi ya kupumzika. Baada ya kazi au shuguli za siku, napenda kwanza kutulia kidogo, labda kukaa kimya, kupumua kwa utulivu, au kusikiliza mziki laini au radio kwa sauti ya chini. Sipendi sherehe nyingi za jioni, napendelea mazingira ya utulivu yanayonisaidia kuachilia mawazo ya mchana, na kupunguza msongwa wa siku. Wakati mwingine, hutembea kwa muda mfupi, au kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili ili kuondoa uchovu. Baadaye, hufuata maandalizi ya jioni kama kula chakula chepesi, mara nyingi mboga na nyama. Kisha kuandaa vitu vya kesho ili nisianze siku nikiwa na haraka. Ninapenda pia kutumia muda mfupi kusoma, kufanya tafakari au kuandika mambo machache nilivyofurahia siku hiyo. Hii hunisaidia kuwa na shukrani na mtazamo chanya. Kabla ya kulala, huandaa mazingira ya usingizi kwa kuoga, kupunguza mwanga na kuepuka simu au skrini kwa muda. Wakati wa jioni hunipa hisia ya amani na furaha ya ndani. Furaha ya kuwa nimekamilisha siku, kujali nafsi yangu na kujianda kwa usingizi mzuri. Ni wakati ninaoudhamini sana kwa sababu hunirejeshea nguvu na kunipa utulivu wa moyo.

Nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Niliyafurahia sana kwa sababu yalinipa nafasi ya kuona ubunifu wa wasanii kuelewa ujumbe uliopo nyuma ya kazi zao na kuthamini sanaa kwa mtazamo mpana zaidi. Kuangalia picha, vinyago au kazi za mikono hunifanya nifikirie kwa kina na kunipa hamasa ya ubunifu na utulivu wa akili.

Napenda zaidi kupaka rangi kuliko kuchora. Kupaka rangi kuhuniletea utulivu na kunipa nafasi ya kujieleza bila maneno. Ninapochagua rangi na kuzipangilia nahisi kama ninatoa mawazo na hisia zangu kwa njia laini na ya ubunifu. Hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuzingatia jambo moja na kufurahia mchakato wenyewe bila presha ya matokeo. Pia napenda kuona jinsi rangi tofauti zinavyoweza kubadilisha hisia au kuleta uhai katika kazi ya sanaa. Kwa ujumla, kupaka rangi ni shughuli inayo nipa furaha, amani ya akili na nafasi ya kupumzika kwa njia ya ubunifu.

Natumia wifi nikiwa kazini au nyumbani, kwa sababu nidhabiti na inaniruhusu kufanya kazi au kuwasiliana bila kukatizwa. Wifi hunisaidia kutumia interneti kwa ufanisi hasa kwa kazi zinazohitaji muda mrefu mtandaoni, kusoma au kupakua taarifa. Nikiwa kwenye ziara za nje au safarini, hutumia data ya simu kwa sababu ni rahisi na inanipa uhuru wa kuendelea kuwasiliana popote nilipo. Nzia hii hunisaidia kusawazisha urahisi, gharama na upatikanaji wa interneti kulingana na mazingira niliyopo.

Ili kujitunza, ninaweka kipaumbele kwenye afya ya mwili, akili na hisia. Kwanza uhakikisha nafanya mazoezi mara kwa mara, ikiwemo kutembea kila siku na kufikia angalau hatua elfu kumi na tano, pamoja na mazoezi mengine ya kuimarisha mwili. Pia, kuzingatia lishe bora kwa kula chakula kisicho na mafuta mengi, chenye mboga na protini. Jambo linalo saidia kuwa na nguvu na afya njema. Kwa upande wa akili na hisia, napenda kutenga muda wakupumzika, kusoma kusikiliza muziki au radio na wakati mwingine kupaka rangi au kupiga picha ili kupunguza msongo wa mawazo. Ninahakikisha pia napata usingizi wakutosha kwa kulala mapema na kuwa na utaratibu mzuri wajioni unao nisaidia kutulia. Either hujitunza kwa kuweka mipaka katika matumizi ya mtandao na kutenga muda wa kuzungumza au kuwa na watu ninao waamini. Jambo linalo nipa faraja na utulivu wa ndani. Kwa ujumla, kujitunza kwangu ni kuhusu kujisikiliza, kujiheshimu na kuhakikisha ninajipa nafasi ya kupumzika na kurejesha nguvu kila siku.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi, huwanza kwa kuamuka mapema ili nijipe muda wakutosha, wa kuwanza siku kwa utulivu bila haraka. Kwanza, huchukua muda mfupi wa kushukuru na kujitafakari, jambo linalosaidia kuwanza siku nikiwa na mtazamo chanya. Baada ya hapo, hunywa maji ili kuamusha mwili, kisha hufuata mazoezi mepesi au kutembea kidogo ili kuupa mwili nguvu na uchangamfu. Baadae, hujianda binafsi na kisha kufurahia kinywaji changu cha asubuhi mara nyingi kahawa bila sukari ambacho hunisaidia kuamsha akili na kuongeza umakini Pia hutenga muda mfupi kupanga ratiba ya siku kuangalia majukumu muhimu na kuweka vipaumbele Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu, nikiwa nimejipanga na tayari kukabiliana na majukumu ya siku kwa nguvu na umakini.

Kazini, ninashugulikia udhaifu wangu kwa kujitambua kwanza na kuwa mkweli kwa nafsi yangu. Ninapogundua eneo ninapoitaji kuboresha, uchukua hatuwa za kujifunza, kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu au viongozi, kuhudhuria mafunzo au kujifunza binafsi ili kujenga ujuzi unaokosekana. Pia hutumia mipango na ratiba ili kuthibiti maeneo yanayonipa changamoto, kama kugawa kazi katika hatua ndogondogo au kujiwekea muda waziada. Zaidi ya hayo, napokea mrejesho kwa moyo wazi bila kuchukulia kama kukosolewa, kwasababu ninaona kama fursa ya kukua kitaaluma. Pale inapowezekana, kuomba msaada au kushirikiana na wengine wenye nguvu katika maeneo ambayo mimi nina udhaifu. Ili kuwakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi. Kwa ujumla, ninachukulia uthaifu si kama kikwazo, bali kama nafasi ya kujiboresha na kuwa mfanya kazi bora zaidi.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuanza na kuelewa lengo na matarajio ya mradi kwa uwazi. Kujiuliza mradi unalenga kutatua tatizo gani, mafanikio yatapimwa vipi na ninani wano husika. Baada ya hapo, hukusanya taarifa muhimu na raslimali zinazohitajika, kisha utengeneza mpango wa kazi unaoonyesha hatua za mradi, muda na majukumu ya kila mtu. Kisha huwasiliana na washiriki wote wa mradi ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa jukumu lake na ratiba iliowekwa. Napenda kuanza kwa hatua ndogo lakini zilizo wazi. Huku nikifuatilia maendeleo mara kwa mara na kuwa tayari kurekebisha mpango pale changamoto zinapojitokeza. Kwa ujumla, ninaanza mradi mpya kwa maandalizi mazuri, mawasiliano ya wazi na mtazamo chanya. Jambo linaloongeza uwezekano wa mafanikio ya mradi tangu mwanzo.

Napenda sana chakula kitamu. Chakula kitamu huniletea furaha na hufanya muda wa kula uwe wakufurahisha zaidi. Napenda chakula chenye ladha nzuri lakini kilichopikwa kwa kiasi, kisicho na mafuta mengi na chenye mchanganyiko mzuri wa viungo. Ladha nzuri hunifanya ni furahie mlo wangu na kunipa hisia ya kurithika. Hasa ninapokula kwa utulivu. Kwa ujumla, chakula kitamu ni sehemu ya kujitunza na kujifariji na hukamilisha siku vizuri.

Mimi ni shabiki wa dhati wa Manchester United na napenda kufuatilia kila mechi yao, matokeo na mikakati wanayo tumia. Kutazama timu yangu inaposhinda kuna nipa furaha kubwa na mshikamano wa kweli. Huku kushindwa kuna nifundisha uvumulivu na matumaini. Pia, kufuatilia timu hii kuna nisaidia kuzungumza na marafiki na familia, kushiriki hisia na kujisikia sehemu ya tukio kubwa la michezo. Manchester United sio tu timu kwangu bali nisehemu ya moyo wangu wabmpira wa miguu na furaha ya kila mechi ninayoiangalia.

Mafanikio nilio pata kazini yametokana na nidhamu, bidi na utaratibu mzuri wa kufanya kazi. Kwanza, nimeweza kamilisha miradi mikubwa kwa wakati na kwa ubora unawo hitajika. Jambo linalonipa fahari kubwa na kuonyesha uwezo wangu wa kushugulikia majukumu changamano. Hii imekua ikionyesha kwamba na aminiwa na wenzangu na viongozi wa kazi na kunijengea uwaminifu kazini. Zaidi ya hayo, nimeweza kuboresha ufanisi watimu kupitia ushirikiano, mawasiliano mazuri na kushirikiana na wenzangu katika kutatua changamoto. Kwa kufanya hivyo, tumepata matokeo bora zaidi kuliko ilivyo tarajiwa, jambo ambalo limeongeza morali na mshikamano watimu. Pia nimepata mafanikio ya kujifunza ujuzi mpia unawitajika kazini, ikiwemo kutumia teknolojia mpya au mbinu bora za kupanga kazi. Jambo ambalo limeongeza tija yangu binafsi na timu kwa ujumla. Mafanikio haya pia ya meniwezesha kuwa mshauri wa wenzangu kutoa mrejesho wa kimadili na wa kitaalamu na kushirikisha uzoefu wangu kwa wengine. Jambo linaloongeza ushawishi wangu kazini. Kwa ujumla, mafanikio haya haya jakua kwa bahati bali ni matokeo ya kazi kwa bidi, uvumilivu na mtazamo chanya wakushugulikia changamoto. Yame nifanya ni jisikie fahari kujitambua zaidi na kuendelea kuwa na motisha ya kufanya vizuri zaidi siku hadi siku.

Napenda sana wanyama wa maji. Wanyama wa maji hunivutia kwa uzuri wao, urahisi wa maisha yao chini ya maji na mandhari ya kuvutia wanayoiumba. Napenda hasa samaki, koralsi na viumbe wengine vidogo vinavyopanga mandhari ya bahari kwa rangi na muundo wake mzuri. Kuangalia wanyama hawa kunanifanya nijisikie amani, furaha na kushangaa uumbaji wa dunia. Zaidi ya hayo, hunifundisha umuhimu wa mazingira safi kuhifadhi maji na viumbe hai na kuthamini urahisi wa maisha. Kwa ujumla, wanyama wa maji ni chanzo cha burudani, elimu na msukumo wa ubunifu kwangu.

Shughuli zangu za siku za mvua huanza kwa kufurahia hali ya hewa kwa sababu napenda mvua sana. Ninapoisikia mvua ikinyesha hufanya nijisikie utulivu wa kipekee na furaha ndani ya moyo. Sauti ya mvua ikipiga juu ya paa au madirisha hunisaidia kupumuzika na kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku. Katika siku hizi, napendelea kukaa ndani nikifurahia kikombe cha kinywaji cha moto kama chai au kahawa. Na wakati mwingine husoma kitabu au kusikiliza muziki nilioupenda. Pia napenda kutumia muda huu kuangalia mandhari ya mvua kama vile majani yanayoyeyushwa, mito midogo inayopita, au wanyama wanaoonekana kufurahia mvua. Wakati mwingine hufanya shughuli za ubunifu kama kupaka rangi, kuchora, au kupanga picha nilizopiga. Kwani mvua hunipa msukumo wa kufikiri na kuunda. Shughuli hizi hufanya siku ya mvua kuwa ya amani ya kufurahisha na yenye ladha ya kipekee na hunifanya nijisikie nipo nyumbani salama na mwenye furaha. Kwa ujumla, mvua ni chanzo cha utulivu, burudani na mskumo wa kifahari wa shughuli zangu za kila siku.

Uwezo ningependa kuwa nao ni kuthibiti muda na kuongeza ubunifu wa kiakili. Kuthibiti muda kunanisaidia kupanga kila siku vizuri, kufanikisha majukumu yote bila haraka, na kuhakikisha nina nafasi ya kupumzika na kujitunza. Hii pia inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kila kazi ifanyike kwa umakini na tija kubwa. Kwa upande mwingine, kuongeza ubunifu wa kiakili kunanipa uwezo wa kupata suluhisho za kipekee kwa changamoto. Kubuni mambo mapya na kuelezea mawazo yangu kwa njia ya kipeke, iwe ni kupitia sanaa maandishi au shuguli za kazi. Uwezo huu ungepanua mitazamo yangu kunifanya niwe mbunifu zaidi na kuifanya maisha yangu ya kazi na kibinafsi kuwa ya kuvutia zaidi. Kwa kifupi, uwepo wa uwezo wa kuthibiti muda na ubunifu mkubwa ungeongezea tija, furaha na kurithika katika kila kitu ninachofanya.

Ninavaa saa. Kuvalia saa kunanisaidia kuangalia muda kwa urahisi, hususan kazini au wakati wa shughuli za kila siku. Pia ni sehemu ya mtindo wangu wa kibinafsi, kwani huchangia muonekano mzuri na hufanya nionekane mchangamfu na muangalifu. Kwa ujumla, saa si tu chombo cha muda, mbali pia ni sehemu ya jinsi ninavyo jitambulisha na kudumisha nidhamu katika maisha yangu ya kila siku.

Somo nilio penda shuleni ni hesabu, na penda hesabu kwa sababu hunifundisha namna ya kufikiri kwa utaratibu na kwa mantiki. Kupitia hesabu na jifunza kutatua matatizo hatua kwa hatua, kuzingatia maelezo kwa makini na kutumia akili yangu kwa njia yenye mapangilio. Somo hili pia hunisaidia kuelewa jinsi nambari na takwimu zinavyo fanya kazi katika maisha ya kila siku ikiwemo kwenye biashara, bajeti au kupanga muda. Zaidi ya yote, hesabu hunifundisha subira na uvumilivu kwani mara nyingine tatizo nigumu lakini hatua ndogondogo hunisaidia kufanikisha suluhisho.

Mara nyingi asubuhi. Napendelea kula mayai na mboga. Mlo huu, hunipa nguvu na nishati ya kuanza siku kwa uthabiti, kwani mayai ni chanzo kinzuri cha protini na husaidia misuli na mwili kwa ujumla. Mboga ni zinazokuliwa pamoja nazo. Hutoa vitamini, madini na nyuzi-nyuzi muhimu kwa afya ya mwili na mfumo wa mumeg`enyo wa chakula. Napenda kuaanda mlo huu kwa njia rahisi. Lakini u yenye e ladha. Mara nyingine, mayai huweza kuchemshwa au kukaagwa kidogo. Huku mboga zikibaki safi au zilizochemshwa kwa kiasi. Kula mlo huu u asubuhi hunisaidia kuamka vizuri kunifanya nijisikie nyepesi lakini nikiwa na nguvu na kunipa mtazamo chanya wa siku nzima. Pia, mlo huu ni rahisi na unaladha nzuri. Hivyo, kila asubuhi nifuraha na amani ya ndani. Nikiwa nikifurahia chakula chenye afya na chenye nguvu.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wa uwazi, usikivu na kuelewana kwa wote. Kwanza, uwazi ni muhimu ili kila mtu afahamu malengo, matarajio na majukumu yake. Hii husaidia kuepuka mchanganyiko au kuto kuelewana kati ya wafanyakazi. Pili, usikivu mzuri ni kipaumbele kikubwa kwa sababu kusikiliza kwa makini kuna rahisisha kuelewa matatizo, mapendekezo na maoni ya wenzetu. Jambo linaloongeza mshikamano na ufanisi wa kazi. Pia, ni muhimu kuelezea mawazo kwa wazi na kwa heshima kutumia maneno sahihi na lugha inayofaa. Ili mawasiliano yasiibue migogoro. Kipambele hiki pia kinahusisha kuzingatia mitandao ya kidigitali, barua pepe au simu, kuhakikisha taarifa zina wafikia wote kwa wakati na kwa usahihi. Kwa ujumla, kipaumbele kazini ni kuhakikisha mawasiliano ni ya wazi na ya heshima na yenye tija ili kuhimarisha ufanisi wa kazi na mshikamano wa timu.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa njia mbalimbali zinazosaidia kupumzika, kujifurahisha na kujijenga kimaakili na kihisia. Kwanza, napenda kufanya shughuli za burudani kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kuangalia filamu au michezo. Kwani huchangia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha. Pia napenda kutumia muda wa bure kufanya shughuli za ubunifu, kama kupaka rangi, kupiga picha, au kupanga manthari. Jambo linaloongeza ubunifu na kunisaidia kujieleza kihisia. Vile vile, napenda kutumia muda wa bure kujenga uhusiano na familia na marafiki, kupitia mazungumzo, michezo au kutembea pamoja. Jambo linaloongeza mshikamano na furaha ya pamoja. Baada ya hapo, huwa napenda kutembea au kufanya mazoezi mepesi ili kuimarisha afya na kuongeza nishati ya mwili. Kwa ujumla, kutumia muda wa bure kwangu ni mchanganyiko wa burudani, ubunifu, mazoezi na kuimarisha uhusiano na kwa kijami, jambo linalonifanya nijisikie imara, mwenye furaha na tayari kukabiliana na siku inayofuata.

Mboga ninazopenda kula ni mchicha, nderema, kabeji na brokoli. Napenda mboga hizi kwa sababu ni za afya zenye virutubisho muhimu kama vitamini, madini na nyuzi-nyuzi zinazosaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Mchicha na nderema hunisaidia kuwa na nguvu na kuimarisha kinga ya mwili kabeji huchangia mmengenyo bora wa chakula. Na brokoli ni chenye nguvu ya vitamin C na antioxidants ambazo ni nzuri kwa afya ya jumla Napenda kuzipika kwa njia rahisi kuchoma, kuchemsha kidogo au kukaanga kwa kiasi ili kuhifadhi ladha ya virutubisho vyake Kila mlo una mboga hizi hunifanya nijisikie nyepesi lakini nikiwa na nguvu na hunipa furaha ya kufurahia chakula chenye afya na chenye ladha nzuri.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kuonja vyakula vipya kunanipa furaha na msukumo wa kugundua ladha, muundo na viungo tofauti. Napenda kuona jinsi vyakula tofauti vinavyopikwa, kujaribu mchanganiko wa ladha mpya na kugundua mapishi mapya kutoka sehemu mbalimbali au tamaduni tofauti. Kuonja vyakula vipya pia hunipanua maarifa yangu ya chakula, kunifundisha subira na kunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye shauku ya kupumzika kinywa. Zaidi ya yote ni burudani inayochanganya furaha na ujumuishaji wa kitamaduni na kila wakati ninapojaribu kitu kipya huwa ni uzoefu wa kufurahisha na wa kukumbukwa.

Mwezi ninao upenda zaidi ni Desemba. Napenda Desemba kwa sababu ni mwezi wa sherehe, furaha na mapumziko. Watu wengi wanakuwa na moyo wa upendo na mshikamano, familia na marafiki huungana pamoja na kuna hafla nyingi zinazofurahisha. Zaidi ya hayo, disemba hunipa hisia ya utulivu na tafakari ya mwaka uliopita, kunipa nafasi ya kupanga malengo mapya na kujiandaa kwa mwaka unaokuja. Napenda pia mandhari ya Desemba kama taa za sherehe mvua kidogo ya baridi au joto la wastani na ladha ya vyakula maalum vinavyopatikana katika kipindi hiki. Kwa ujumla, Desemba ni mwezi wa furaha, amani na matumaini mapya na hunifanya nijisikia mshikamano na furaha ya ndani.

Napenda kusomea habari mtandaoni kutoka vyenzo vya kuaminika na vya kisiasa, kijamii na vya burudani. Hii ni pamoja na tovuti za magazeti makuu, mitandao ya habari na majukua yanayotoa taarifa za haraka. Napenda pia kusoma maoni na uchambuzi wa watu mbalimbali kwani kunapanua mtazamo wangu na kunisaidia kuelewa mitazamo tofauti kuhusu mambo yanayojitokeza. Zaidi ya yote, kusoma habari mtandaoni kuna nisaidia kuwa na taarifa za sasa, kufanya maamuzi sahihi na kuendelea kuwa makini na mabadiliko yanayotokea duniani.

Napenda kununua zaidi nguo, Viatu na marashi. Nguo huniwezesha kujieleza kiasili na kwa mtindo. Huku nikijisikia nadhifu na kujiamini. Viatu hupima faraja na mtindo wangu wa kila siku na kunipa uhuru wa kutembea kwa urahisi na kwa mtindo mzuri. Marashi husaidia kuimarisha hisia za utulivu na kuongeza heshima ya binafsi. Huku ni kihisi nadhifu na mwenye furaha. Kwa ujumla, kununua vitu hivi huchangia mtindo, faraja na hisia nzuri na kunifanya nijisikie bora kiakili, kihisia na kiasili kila siku.

Nimewahi kuona bahari. Kuiona kunanipa hisia ya ajabu ya utulivu, uhuru na mshikamano na asili. Nimefurahia kuangalia mawimbi ya nayo gonga pwani, rangi ya maji na upepo unaopuliza taratibu. Bahari hunipa nafasi ya kutafakari, kupumzika na hata kufurahia burudani kama kuogelea au kutembea kando yake. Zaidi ya hayo, kuona bahari kuna nifanya nijisikie mdogo mbele ya ukuu wa asili, lakini pia kunanipa furaha na amani ya ndani isiyo ya kawaida.

Napenda kusherekea mwaka mpya kwa njia ya utulivu na furaha kidogo. Kwa kawaida, ninaanzia kwa kutafakari mwaka uliopita nikithamini mafanikio niliopata na kujifunza kutokana na changamoto nilizokabiliana nazo. Baada ya hapo, hupanga shughuli ndogo za kusherekea kama kula chakula maalum na familia au marafiki kushirikiana na wengine kwa furaha na kufurahia wakati wa pamoja. Pia ni muda mzuri wakupanua matumaini mapya na kuweka malengo kwa mwaka ujao. Hii hufanya nitoke na mtazamo chanya na motisha mpya ya kufanya vizuri zaidi. Ingawa si sherehe kubwa kila mwaka. Kusherekea mwaka mpya kunanipa hisia ya furaha, mshikamano wa kijamii na matumaini mapya kwa maisha ya baadae. Ni wakati wa amani na kuridhika kwa moyo.

Ninaishi katika nyumba nzuri na ya kifamilia ambayo inatoa faraja na usalama wa kutosha. Ni nyumba binafsi yenye chumba cha kutosha, sebule, jikoni na eneo la kupumzika. Jambo linalo nifanya nijisikie nyumbani kweli. Mazingira ya eneo langu ni rafiki na yenyre amani ikiwa na miti mingi na maeneo makubwa ya nje ambapo watoto wanaweza kucheza na kufurahia bila wasiwasi. Hali hii hufanya maisha kuwa ya furaha kwani watoto wananafasi ya kujiburudisha na watu wazima wana nafasi ya kupumzika au kufanya mazoezi kwa urahisi. Nilihamiya mahali hapa miaka minne ilio pita na tangu wakati huo nimefurahia mabadiliko chanya katika maisha yangu ya kila siku. Kila siku napenda jinsi eneo linavyo toa utulivu na amani na jinsi linavyo nipa hisia ya usalama na raha. Napenda pia urahisi wa kupata huduma muhimu kama maduka, shule na usafiri karibu. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Mazingira yenye usafi mpangilio mzuri wa nyumba na mitaa, pamoja na urahisi wa kushirikiana na majirani, unifanya nijisikie furaha na kurithika kila siku. Kwa ujumla, mahali ninapoishi ni mahali pazuri, palipo salama, pa furaha na pakutoa amani ya kweli. Ambapo ninaweza kuishi kwa urahisi na kuthamini maisha yangu ya kila siku.

Siishi mahali nilipozaliwa, nilihamia mahali ninapoishi sasa, miaka michache iliyopita. Na ingawa si pale nilipozaliwa, nimejifunza kuthamini mazingira mapya. Mahali hapa hunipa faraja, utulivu, na nafasi nzuri za familia, watoto kucheza na maisha ya kila siku kufanyika kwa urahisi. Kwa kweli, bado napenda kukumbuka mahali nilipozaliwa, lakini mahali nilipo sasa nimerithika napo kwa sababu panakithi mahitaji yangu ya maisha, usalama na furaha.

Ujuzi ningependa kujifunza ni kujifunza lugha mpya kama kifaransa au kihispania. Kujua lugha nyingine kunanipa uwezo wa kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti, kunipanua mtazamo wangu wa dunia na kunasaidia katika kazi na maisha binafsi. Kwa mfano, kujua lugha ya pili kunarahisisha kusoma taarifa za kimataifa, kushiriki katika mazungumzo ya kimataifa na hata kufurahia tamaduni na sanaa za nchi nyingine kwa urahisi zaidi. Njia nitakazojifunzia ni kwa mchanganyiko wa masomo ya mtandaoni, vitabu na mazoezi ya kila siku. Nitajitahidi kutumia muda wa bure kusoma kuandika na kuzungumza lugha hiyo. Huku nikishirikiana na wengine wanaoujua lugha hiyo au kupitia programu za kujifunza lugha. Wakati mzuri wa kuanza ni asubuhi, wakati akili ipo makini na mwili haujajaa uchovu wa siku, kwani ninapojifunza kwa umakini zaidi, huelewa hufika haraka na kunasaidia kumbukumbu. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unanipa fursa za kitaaluma na kijamii. Kusaidia katika safari na kunipanua mtandao wangu wa mawasiliano Zaidi ya hayo, kujifunza lugha mpya huniachia hofu ya changamoto hunijenga uvumilivu na hunifanya nijisikie mwenye uwezo wa kukabiliana na dunia inayoendelea kwa kasi Kwa jumla, ujuzi huu si tu unaleta faida ya kielimu bali pia ni uwekezaji wa maisha yangu ya badae kwa sababu hunifungua milango ya fursa na kunifanya niwe mtu mwenye uelewa zaidi na mtazamo pana.

Leo hali ya hewa ni ya jua, na inaifanya siku kuwa ya angavu na yenye nguvu. Joto linafanya nijisikie chatu na nishati, lakini pia hufanya nichague nguo nyepesi na za kupumua vizuri, kama blausi nyepesi na suruali rahisi ili nijisikie uhuru na nikiwa na faraja. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu hunipa hamasa ya kufanya shughuli za nje, kufurahia mwanga wa asubuhi na kuona manthari ya karibu kwa uwazi na uzuri wake wa asili. Katika hali hii ya hewa, napenda kutumia muda kutembea nje, kufanya mazoezi mepesi au kukaa kimya nikifurahia mazingira. Kupumzika chini ya kivuli cha mti au kwenye kiti cha nje kunanifanya nijisikie utulivu na amani ya ndani. Pia napenda kunywa kinywaji baridi kama maji baridi au juisi ya maembe ili kuondoa kiu na kuimarisha hisia za furaha na mapumziko. Hii hali ya hewa hufanya siku kuwa ya tija na ya furaha kwani mwanga wa jua na hewa safi hunipa nguvu za mwili na akili. Kwa ujumla, jua linafanya nijisikie hai, mwenye motisha na tayari kufurahia kila jambo linalofanyika siku hii.

Napenda kuwa mahali pa utulivu, salama na penye mazingira mazuri ya asili. Mahali kama hapa hunipa amani ya ndani nafasi ya kupumzika na hisia ya furaha nikiwa mbali na kelele za miji mikubwa. Napenda maeneo yenye miti, hewa safi na maeneo ya watoto kuchezea au kufanya mazoezi mepesi. Pia napenda mahali penye urahisi wa kupata huduma muhimu kama maduka, shule na usafiri. Ili maisha ya kila siku yawe rahisi na yenye mpangilio mzuri. Kwa ujumla, napenda mahali ambapo ninaweza kuwa nafaraja, usalama na utulivu, huku nikiwa na nafasi ya kushiriki na familia au marafiki, na kuhisi kurithika kwa moyo na mwili.

Ninakumbuka sana mwalimu wangu wa hisabati. Mwalimu huyu alinitia moyo sana kujifunza hesabu kwa njia ya kufurahisha na ya kueleweka. Alitumia mifano halisi na mazoezi ya kila siku ili kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa thana changamano. Zaidi ya kufundisha somo, alitufundisha pia subira, uvumilivu na mantiki katika kutatua matatizo. Jambo ambalo linanisaidia hata leo katika kazi na maisha ya kila siku. Nikikumbuka kwa ustadi wake wakufundisha, mtazamo wake chanya, na jinsi alivyo kuwa na heshima na kila mwanafunzi, jambo linalonifanya nipende somo la hisabati na kujitahidi zaidi.

Zoezi nzuri nililojenga, ni kufanya mazoezi ya mwili kila siku. Nimejenga utaratibu wa kutembea angalau hatua elfu kumi na tano kila siku, pamoja na mazoezi mengine ya kuongeza nguvu na kuboresha afya. Zoezi hili linanisaidia kuwa na nishati, kudumisha afya ya mwili na kupunguza uchovu au msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, ni zoezi linalo nipa nidhamu na uvumilivu, kwani linahitaji kujitolea na usahihi kila siku. Kupitia zoezi hili, nimejenga mwili wenye nguvu, akili makini na mtazamo chanya, jambo linaloongeza tija katika kazi, maisha binafsi na shuguli za kila siku.

Wakati wa jua kali, napenda kuchukua hatua za kuilinda ngozi na mwili wangu. Kwanza, hujipaka mafuta ya jua ili kuzuia kuungua na kuharibiwa na mionzi ya jua. Pia, huvaa miwani ya jua na kofia ili kulinda macho na kichwa. Zaidi ya hayo, huchukua muda wakunywa maji safi ili kuepuka kiu na kudumisha mwili unaofanya kazi vizuri. Baada ya kuzingatia usalama wa mwili, napenda kutulia chini ya kivuli, cha mti au paa, nikifurahia upepo wa asili na utulivu wa mazingira. Hii hunisaidia kupumzika, kuondoa uchovu na kufurahia mandhari bila kuathiri afya. Kwa ujumla, napenda kutumia jua kali si tu kwa burudani, bali pia kwa utunzaji wa afya yangu. Huku nikihakikisha nikiwa salama, nyepesi na nikifurahia mazingira kwa utulivu.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali vinavyotegemewa na vya kuaminika. Hii ni pamoja na tovuti za magazeti makuu, mitandao ya habari na programu za habari mtandaoni. Napenda pia kusoma maoni, uchambuzi na mitazamo tofauti ya watu. Kwani kunapanua mtazamo wangu na kunisaidia kuelewa hali halisi ya mambo yanayojitokeza. Zaidi ya hayo, kupitia mitandao ya kijamii kwa taarifa wa za haraka na michango ya jamii. Lakini daima nakagua usahihi wa habari kabla ya kuamini. Kwa ujumla, napata habari ili kuwa na taarifa za sasa, kufanya maamuzi sahihi na kuendelea kujua kinachoendelea duniani.

Kutoka dirishani mwangu, ninaona mandhari yanayopendeza sana ambayo hunipa amani na furaha ya ndani. Naona miti ya kijani, majani yanayoyeyuka kwa upepo na wakati mwingine watoto wakicheza kwenye eneo la nje. Jambo lilalongeza uzuri wa maisha ya kila siku. Wakati wa jua au mvua nyepesi, mandhari hubadilika kwa namna ya kuvutia na kunifanya nijisikie karibu na asili. Zaidi ya hayo, napenda kuangalia wanyama wa karibu, ndege wanaoruka na hata majani yanayochanua kwani hunisaidia kupumzika, kufikiri na kuwa na hisia ya utulivu. Kwa ujumla, mandhari kutoka dirishani mwangu ni chanzo cha amani, furaha na msukumo wa ubunifu kila siku.

Mjomba ni kaka wa baba au mama ambaye mara nyingi huchukua nafasi muhimu katika familia. Kwa kawaida, mjomba ni mtu wa kuaminika ambaye hutoa ushauri, msaada na furaha kwa watoto wake ndugu. Wengi huonekana kama mshauri, rafiki au mlezi wakati familia inahitaji msaada au mwongozo. Mjomba pia huchangia katika sherehe za familia, kushirikiana katika shughuli za kijami na kuonyesha upendo kwa wajukuu wake au watoto wa ndugu. Kwa ujumla, mjomba ni sehemu ya familia anayependwa, anayeheshimika na anaye saidia kuimarisha mshikamano wa kijamii na familia.

Hali ya hewa ya baridi, hunifanya nijisikie utulivu na faraja ya kipeke. Ninapo hisi baridi, napenda kuvaa nguo za joto kama koti, sweta, skafu, na glavu ili kuendelea kuwa salama na nikiwa na faraja. Baridi hunipa hisia ya kupumzika, hasa nikiwa ndani ya nyumba au sehemu yenye joto kidogo. Huku nikifurahia kinywaji chenye joto kama chai au kahawa. Zaidi ya hayo, hali ya baridi hunisukuma kufanya shughuli ambazo hufanya nishawishi, mwili na akili. Kama kupika kitu cha joto, kusoma kitabu au kuzungumza na familia na marafiki. Napenda pia baridi kwa sababu hunifanya nifurahia madhari ya majani yaliyoyeyuka au mvua nyepesi. Na mara nyingine hata kuona theluji au mionekano ya baridi ambayo hunipa mshangao na furaha. Baridi hunifanya ni jisikie mwili wangu umekaa salama, akili ziko makini na moyo unajaa amani. Kwa ujumla, hali ya baridi ni chanzo cha utulivu, furaha, ya ndani na burudani na hunisaidia pia kuzingatia maisha, kufanya shughuli za ubunifu na kushughulikia kila kitu kwa mtazamo chanya.

Jumatano ni siku ya katikati ya wiki inayojulikana kama siku ya wastani, kati ya mwanzo wa wiki na mwisho wake. Siku hii mara nyingi huwa ya shughuli nyingi kazini au shuleni kwa sababu watu wapo katikati ya majukumu yao ya wiki. Kwa kawaida, jumatano hufanya njaa ya mafanikio ya wiki iendelee na mara nyingi watu huwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo yao kabla ya mwisho wa wiki. Siku hii pia ni nzuri kwa kupanga ratiba, kutathmini maendeleo ya kazi au masomo na kutengeneza mipango ya siku zinazofuata. Kwa ujumla, jumatano ni siku ya kati inayo tupa nafasi ya kufanya marekebisho, kuimarisha jitihada na kuendelea kwa tija katika kila jambo tunalofanya.

Matunda ni vyakula venye ladha tamu, rangi nzuri na virutubisho muhimu kwa afya yetu. Napenda kula matunda kwa sababu hutoa vitamini, madini na nyuzi-nyuzi ambavyo husaidia muili kufanya kazi vizuri na kudumisha kinga ya mwili. Kwa mfano, maembe, apple na ndizi hunipa nguvu na nishati huku machungwa na mapera yakisaidia katika afya ya ngozi na macho. Zaidi ya ladha na virutubisho, matunda pia hufanya mlo uwe wa kupendeza na wenye urahisi kumeza na mara nyingi huchangia furaha kidogo wakati wa kula. Kwa ujumla, matunda ni sehemu muhimu ya lishe bora, huchangia afya na hunipa furaha ya ladha asili ya kila siku.

Bandika ni kitendo cha kuweka kitu sehemu fulani, mara nyingi kwa lengo la kuonesha, kuhifadhi, au kushirikisha taarifa. Katika maisha ya kila siku, mtu anaweza kubandika picha, taarifa, au matangazo ukutani au kwenye bodi maalum, ili kila mtu aweze kuona. Bandika pia husaidia kupanga mazingira, kuweka kumbukumbu au maelezo muhimu na mara nyingine hufanya nafasi iwe ya kuvutia zaidi. Kwa ujumla, bandika ni njia ya kuelewezesha, kushirikisha na kuweka mpangilio kwa vitu taarifa au picha.

Waridi ni maua maarufu, yenye rangi nzuri na harufu tamu. Waridi mara nyingi huashiria upendo, heshima na hisia za kipekee kati ya watu. Kuna rangi mbalimbali za waridi, kila moja ikiwa na maana yake. Waridi nyekundu hufahamika kwa upendo wa dhati, waridi weupe kwa amani na heshima na waridi ya manjano kwa urafiki na furaha. Zaidi ya thamani ya hisia, waridi pia ni sehemu ya manthari ya bustani ya kipendeza kwa rangi na muundo wake na hutoa hisia za amani na furaha kwa mtu anayo angalia kwa ujumla waridi ni ishara ya uzuri wa asili upendo na mshangao wa kipekee katika maisha ya kila siku.

Programu tumizi ni kipengele cha kompita au simu ambacho kinafanya kazi maalum ili kusaidia mtumiaji katika shughuli fulani. Programu tumizi inaweza kuwa ya kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi burudani au kupanga muda. Kwa mfano, kuna programu za kutuma ujumbe, kusoma habari, kuchukuwa picha au hata kufanya mazoezi. Programu tumizi ufanya maisha kuwa rahisi yenye mpangilio na yenye ufanisi zaidi Kwani mtu anaweza kufanya kazi nyingi kwa urahisi kupitia simu au kompyuta Zaidi ya hayo, programu tumizi husaidia kuunganisha watu, kufurahia burudani na kufikia tarifa haraka Kwa ujumla, programu tumizi ni chombo cha kisasa kinacho rahisisha maisha ya kila siku na kuongeza ufanisi.

Mbele ina maana ya sehemu au upande ulioko katikati au mbele ya kitu kingine. Kwa kawaida, neno hili linatumika kuelezea nafasi mfano kaa mbele ya darasa au meza iko mbele ya mlango. Mbele pia linaweza kuelezea maana ya kimsingi ya kuwa mstari wa mbele kama kuongoza au kuwa na nafasi ya kuona au kushiriki kwanza. Kwa ujumla, mbele ni nafasi ya juu au ya mbele inayotoa urahisi wa kuona kufikia au kushiriki jambo fulani.

Mnunuzi ni mtu anaye nunua bidhaa au huduma kutoka kwa wauzaji au maduka. Mnunuzi anajukumu la kuchagua bidhaa kulipia na kuhakikisha bidhaa au huduma inakizi mahitaji yake. Katika biashara, mnunuzi ni muhimu kwa sababu huamua ni bidhaa gani itauzwa, kwa kiwango gani na mara nyingine huathiri bei na mtindo wa bidhaa. Zaidi ya hayo, mnunuzi hujifunza kulinganisha bei, ubora na thamani ya bidhaa ili kufanya manunuzi bora. Kwa ujumla, mnunuzi ni sehemu ya mchakato muhimu wa biashara na maisha ya kila siku. Kwani husaidia kufanikisha mahitaji binafsi au ya familia.

Aprili ni mwezi wa nne katika kalenda ya mwaka. Ni mwezi unaojulikana kwa mvua za msimu au hali ya hewa yenye mabadiliko kulingana na eneo ulipo. Katika baathi ya nchi, Aprili pia ni mwezi wa sherehe fulani sikukuu au hafla za kijamii ikiwemo pasaka au siku za mapumziko madogo. Mwezi huu mara nyingi hutoa nafasi ya kupumzika, kupanga mipango ya mwaka na kufurahia manthari ya asili kutokana na mvua au joto la wastani. Kwa ujumla, aprili ni mwezi wa kati wa mwaka unaotoa fursa ya kazi, burudani na mpangilio mzuri wa maisha.

Gari ni chombo cha usafiri kinacho tumika kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Napenda gari ambalo ni salama, lenye faraja na lenye mtindo mzuri. Hasa la rangi nyeupe. Gari linarahisisha maisha ya kila siku kwa kufanya kusafiri kuwa rahisi na haraka na pia linaweza kuwa sehemu ya kuonyesha mtindo na ladha ya kibinafsi. Gari hufanya iwe rahisi kufika kazini, shule au sehemu za burudani bila usumbufu mkubwa. Kwa ujumla, gari ni muhimu sana katika maisha ya kila siku, situ kama chombo cha kusafiri, bali pia kama sehemu ya faraja, uhuru na mtindo.

Mguu ni sehemu ya chini ya mwili inayotumika kusimama, kutembea, kukimbia au kupiga hatua. Mguu unajumuisha mifupa, misuli na viungo vinavyo saidia mwili kudumisha usawa na kuhamia. Kwa kila hatua tunayo ichukua, mguu uhufanya kazi kwa usahihi kuhakikisha tunasogea kwa haraka na kwa usalama. Zaidi ya kazi ya mwili, mguu pia ni muhimu katika mazoezi, michezo na shughuli za kila siku Kwani husaidia kuongeza nguvu, stamina na urahisi wa mwendo Kwa ujumla, mguu ni sehemu muhimu sana ya mwili kwani husaidia usogezaji, usawa na afya ya jumla.

Jambo ni neno la kiswahili linalotumika kuashiria kinachotokea, kitu cha kuzungumzia au tukio. Pia linaweza kutumika kama salamu unapo kutana na mtu. Katika muktadha mwingine, jambo linaweza kumaanisha kitendo, tatizo au hali fulani. Kwa ujumla, jambo ni neno lenye maana nyingi linalotumika kwa mawasiliano ya kila siku na kuelezea matukio au hali mbalimbali.

Samahani ni neno la kiswahili linalotumika kuonyesha mawazo ya udhaifu, msamaha au kutaka msamaha. Tunalitumia tunapotenda jambo lisilo sahihi kuharibika kwa hali au kuingilia wakati wa mtu mwingine bila kusudi. Pia samahani inaweza kutumika kwa heshima wakati unataka kumwuuliza mtu kwa upole au kumuomba ruhusa. Kwa ujumla, neno hili ni muhimu katika mawasiliano ya kila siku kwa sababu huchangia kuimarisha heshima, uhusiano mzuri na amani ya kati ya watu.